Ili kuongeza uzalishaji wangu. Kwanza napanga kazi zangu vizuri hutengeneza orodha ya mambo ya kufanya kila siku na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda uliopo. Hi hunisaidia kujua nifanye nini kwanza na kuepuka kupoteza muda bila mpangilio. Pili najaribu kudhibiti muda wangu vizuri kwa kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo zinazoeleweka pia huweka muda maalumu wa kufanya kazi bila kukatizwa na kuchukua mapumziko mafupi ili kupumzisha akili njia hii hunisaidia kudumisha umakini na nguvu kwa muda mrefu. Tatu, najaribu kupunguza vitu vinavyo nivuruga. Kama matumizi ya simu wa mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Pia huhakikisha nafanya kazi katika mazingira tulivu na yenye mpangilio mzuri. Zaidi ya hayo, kujifunza kiafya kwa kulala, vizuri, kula chakula bora na kufanya mazoezi hunichangia kuongeza nguvu na umakini kazini. Kwa ujumla, kupanga vizuri, kusimamia mmda na kujitunza hunisaidia kuongeza uzalishaji wangu na kufikia malengo yangu kwa ufanisi zaidi.